Kinacho nifanya kutulia na kupumzika ni kuwa katika mazingira tulivu ya yenye amani na yasio na kelele ya inayoyote. Napenda sana kukaa mahali penye utulivu kwa sababu hunisaidia kuondoa mawazo mingi na kunipa amani ya akili. Moja wapo ya njia ni nazozipenda zaidi za kupumzika ni kufanya meditesheni kwa kuwa ni unisaidia kufanya akili yangu yue tulivu na pia kuupa mwili wangu utulivu na ufaa. Nilijifunza namna hii kwa kupumzika wakati nilipopata ruhusa kazini na nikaenda kupumzika pamoja na familia yangu. Kipindi hicho, kilinisaidia sana kutambua umuhimu wa kupumzika ipasavyo. Kwa kwaida, mimi upendelea kupumzika kwa mde wa takriban masaa kumi na mawili ambayo unisaidia kuijaza siku yangu kutulivu na amani. Baada ya kupumzika kwa njia hii nahisi mawazo yangu yametulia zaidi na viungo vya mwili wangu vinafanya kazi vizuri bila uchovu mwingi. Hali hii unisaidia kuwa na nguvu ya kufanya kazi nyingi kwa ufanisi na bila kuchoka haraka haraka. Kwa jumla kupumzika kwanjia hii kuna changia sana afya yangu ya akili mwili kwa ujumla.

Mimi hutumia mitandoo ya kijami katika maisha yangu ya kila siku na mitando hii imekua na mchango mkubwa katika katika maisha yangu kwa kuwa inanijenga kielimu, kijamii na hata kiakili kupitia mitandao ya kijami kama vile Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok na Instagram na zimeniwezesha kujifunza mambo mengi mengi tofauti tofauti ambayo hapo awali sikua nayajua. Kwanza kabisa, mitandao ya kijamii imenisaidia kujijuza na kuongeza maarifa yangu. Kuna taarifa nyingi za kielimu, habari za dunia, masomo mbali mbali na mafunzo ya study za maisha ambayo hupatikana kwa urahisi. Kwa mfano, kupitia video na makala mbalimbali, nimejifunza kuhusu afya, teknolojia, biashara, elimu na hata maswali ya kijamii yanayodhiri jamii yetu na dunia kwa jumla. Hii imewezesha zaidi kunifanya niwe mtu mwenye uelewo na upana. Pili, mitandao ya kijamii imenifungua macho na kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo upana zaidi. Kuna mambo mengi ambao sikuwa nayaelewa vizuri na sikuizi kuyaona kwa kina lakini kupitia maoni. Mjadala na uzoefu wa watu wengi. Nimeweza kubadilisha namna ninavyofikiri. Mitandao hii hueleza kinaga ubaga jinsi dunia inavyokaa. Changamoto zinazo ikumba watu katika nchi, tofauti na namna wanavyo zipatia ufumbuzi. Hii menifanya niwe mtu mwenye huruma, uvumilivu na anayeheshimu mitandao ya watu wengine. Tatu, mitandao ya kijamii imenisaidia sana katika kujihusisha na watu wengi nimeweza kuwasiliana na marafiki familia na hata watu wapya kutoka sehemu mbali mbali. Mawasiliano haya yamenisaidia kubadilisha mawazo kushirikiana katika maswala ya kijamii na hata kujenga urafiki. Pia imenisadia kuboresha uwezo wangu wa kuwasiliana na kijamii zaidi katika kueleza mawazo yangu. Hata hivyo, natambua kuwa mitandao wa kijamii inaitaji kutumia kwa uangalifu. Ni umuhimu kuchagua taarifa hizi, kuepuka matumizi mabaya na kuhakikisha kuwa haitudhuru, kimaadili au kupoteza muda mwingi. Kwa ujumla, mitandao wa kijamii imekua chombo muhimu sana kwangu. Kwani, imenielimisha, imenifungua macho, imenisidia kujiunganisha vizuri na watu pamoja na dunia kwa ujumla.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli. Napenda sana shughuli hii kwa sababu hunifanya nihisi kama ninafanya mazoezi ya mwili kwa njia ya kufurahisha, kuendesha baiskeli hunisidia kujijenga kimwili na kuimarisha misuli kwa kuongeza nguvu za mwili. Pia hunisidia kuboresha mzunguko wa damu na kufanya mwili uwe na afya bora kwa ujumla. Mbali na faida za kimwili, kuendesha baiskeli hunisidia pia kuimarisha akili yangu. Wakati nikiendesha baiskeli, hunipunguzia msongamano wa mawazo na kunifanya nijihisi mwenye furaha na utulivu mwingi wa akili. Hiu hunisaidia kukuwa na umakini nzuri katika masomo na shughuli zangu za kila siku. Vile vile, kuendesha baiskeli, hunipa nafasi ya kushirikiana na marafiki zangu. Mara nyingi, huendesha pamoja, jamba ambalo hunisaidia kujenga uhusiano mwema na marafiki zangu. Kushirikiana na kusaidiana. Kupitia hilo ninajifunza umoja na urafiki wa kweli. Kwa jumla, kuendesha baiskeli huniboreshea afya ya kiakili na kijamii. Ndiyo maana ninaipenda sana.

Kwanza kabisa, ningependa kuwa na uwezo kusaidia jamii zisizojiweza katika jamii zetu. Kuna watu wengi wanaoishi katika umaskini uliokithiri. Wapo watoto wanawakosa elimu kwa sababu ya ukosefu wa ada, chakula au sare za shule. Wapo wazee na watu wenye ulemavu wanaokosa huduma bora za afya kama ningikua na wezo huu, ningihakikisha kuwa watu hawa wanapata msaada unaostahili ili waweze kuishi maisha ya hishima kama binadamu wengini. Pili, ningependa kuondoa ubaguzi katika jamii. Ubaguzi wa aina mbali mbali kama ubaguzi wa kikabila, kijinsia, kidini au kiuchumi, bado upo katika jamii zetu. Ubaguzi huu usababisha chuki, migogoro na kudhoofisho umoja wa kitaifa. Kama ningekua na uwezo, ningehubiri amani, usawa na mshikamano ili kila mtu ajihisi kuthaminiwa na kukubalika bila kujali tofauti zake. Jamii yenye usawa uleta maendeleo ya kweli na ya kudumu. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo wakupigana na ufisadi. Ufisadi ni moja ya matatizo makubwa ya yanayorudisha nyuma maendeleo ya taifa letu. Kupitia ufisadi, mali ya uma hupotea, huduma muhimu kama elimu, afya na miundombinu, hudorora. Na wanainchi upoteza imani kwa viongozi wao. Ufisadi ufanya wachacha kunufaika huku wengine wakiteseka. Kama ningekuwa na uwezo wakupigana na ufisadi, ningeahikikisha kuwa haki inatendeka kwa wote bila upendeleo. Ningehimiza wazi wa wajibikaji, miongoni mwa viongozi na tasisi za sirikali. Vile vile, ningehakikisha kuwa wale wote wanaohusika na vitendo vya ufisadi wanachukuliwa hatuabkali za kisheria ili iwe funzo kwa wengine. Kwa kumalizia, uwezo ninautamani si kwa ajili ya faida yangu binafsi, bali kwa ajili ya kuboresha maisha ya jamii na kujijenga taifa lenye haki. Usawa na maendeleo. Kusaidia wasiojiweza kuondoa ubaguzi na kupigana na ufisadi. Ni mambo ambayo yakitekelezwa ipasavyo yataifanya jamii kuwa na bora zaidi na vizazi vya sasa na vijavyo vitafaidika pia.

Ninashugulikia wateja wangu kwa njia ya heshima, upendo na usawa bila kubagua yeyote. Nawachukulia wateja wote kama watu wa thamani sawa. Kwa sababu, kila mteja ni muhimu katika mafanikio ya kazi au biyashara ninayoifanya. Ninahakikisha ninawaskiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao. Kisha, ninajitahidi kuwapatia huduma au bidha wanazozihitaji kwa wakati na kwa ubora mzuri unaofa. Pia nawasiliana nao kwa lugha nzuri na kwa tabasamu ili wajisikie huru na kuthaminiwa. Hata pale ninapokutana na changamoto binafsi au kutokua na changa mchangamfu, mimi huhitaji kuthibiti hisia zangu na kuepuka kuonyesha wateja hasira au kero ya aina yoyote. Badala yake, hujipa moyo na kujitahidi kwa mchangamfu ili kuwafanya wateja wajisikie vizuri wanapohudumiwa. Kwa kufanya hivo, hujenga uhusiano mzuri na wateja wangu kuwafanya wajisike kurithika na huduma ni nayotoa na hatimaye kuwavutia na kurudi tena pamoja na kuwashauri wengine na wateja wengine kupata huduma kwangu.

Kitu ninachopenda kunywa ni kahawa. Napenda kahawa kwa sababu inamanufaa mengi katika maisha yangu ya kila siku. Asa upande wa mwili na akili. Kahawa inanisaidia kuisisimua misuli na kuamsha akili. Jambo linanonifanya nijiisi mwenye nguvu na makini zaidi. Ninapokunywa kahawa nahisi uchovu unapungua na mawazo yangu yanakuwa wazi. Hivyo inanisadia kufikiri kwa utulivu na kufanya maamuzi mazuri. Mara nyingi napendelea kunywa kahawa wakati wa jioni, kipindi hiki, unisaidia kutuliza mawazo bada ya siku ndefu ya shughuli na kazi. Kahawa unipea nafasi ya kukaa chini, kupumzika na kujitafakari kuhusu mambo mbalimbali ya maisha. Wakati wa jioni, kahawa unifanya nijihisi mtulivu na kunisaidia kuondoa msongomano wa mawazo unaokusanyika mchana dhidi ya kazi. Pia napenda kahawa inapotiwa sukari kwa sababu sukari huifanya iwe na latha nzuri zaidi. Latha tamu unifanya niejenjoy kunywa kahawa yangu na kunipa furaha ndogo ndogo lakini muhimu. Kwangu kahawa sio tu kinywaji, bali nisehemu ya starehe na mapumziko. Zaidi ya hapo, napenda kunywa kahawa nikiwa na marafiki zangu. Tunapokaa pamoja tukiwa tumetulia, tukinywa kahawa na kusikiliza muziki. Kuna kuwa na hali ya amani na furaha. Mazungumzo yanakuwa mazuri zaidi, urafiki unaimarika na tunasau kwa mda changamoto za maisha. Kwa ujumla, kahawa ni kinywaji ni nacho kipenda sana. Kwa sababu, unipanguvu, utulivu wa mawazo na latha nzuri na hunileta karibu zaidi na marafiki zangu.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya kuchipua. Nayapenda kwa sababu hali ya hewa huwa wastani, si baridi kali wala juakali sana. Wakati huu, mazingira huwa mazuri, mimea huchipua na maua hutoa harufu nzuri inayofurahisha. Pia, hewa asa, hiwa safi na tulivu. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Majira haya hunipa hamsa ya kufanya kazi na kufurahia shughuli za kila siku bila usumbufu wa hali mbaya ya hewa.

Hiyo, mimi hupenda sana kucheza na watoto. Watoto hunifanya ni jihisi vizuri na mwenye furaha kwa sababu hua na uwazi wa moyo na roho safi. Hawana michezo mizito mizito au ya kuumizana, bali hucheza kwa amani na upendo. Pia watoto huwa na uwezo umzuri wa kutangamana na watu wengi wengi katika jamii mbali mbali bila hata ya kubagua. Jambo linalonifundisha ushikamano na kuishi na amani na wengine bila kubagua kabila rangi ama dini.

Huhitaji kupumzika, mimi hupendelea kuenda mahali palipo na utulivu na kimia. Hali hii, hunisaidia kutafakari kwa kina kuhusu shughuli za siku nzima na kunipa nafasi ya kutulia kiakili na kimwili. Mara kwa mara, huchukua ruhusa kutoka kazini ili nipate muda kujistarehesha bila usumbufu wowote. Wakati huu, huwa wadhamani sana kwangu kwani hunipa nafasi ya kujielewa na kujipanga upia. Sipendi kuwa na wasiwasi au kelele wakati wa mapumziko yangu. Badala yake, hutafuta mazingira ya amani na utulivu. Zaidi ya hayo, hutenga muda wakua na familia yangu. Tunapokuwa pamoja, tunazungumza, tunacheka na tunafurahi muda wetu kwa utulivu. Hii hunisidia kuimarisha uhusiano mwema na familia yangu na pia kunipa furaha ya kweli kweli. Kwa hivyo kustarehe kwangu si tu kuhusu kupumzika bali ni kujenga mahusiano na wapendwa wangu ninao wapenda wakaribu sana.

Mimi hutunza nywele zangu kwa uwangalifu mkubwa ili kudumisha usafi wa mwili na kuonekana nadhifu. Kwa mwezi, huziogesha mara nne ama tano, jambo ambalo hunisaidia kuondoa uchafu na kuzuia harufu mbaya inayoweza kutokana na nywele chafu. Usafi huwa nywele huchangia kwa kiasa kikubwa katika afya yangu ya mwili na kunifanya nijihisi vizuri. Mbali na usafi kutunza nywele kuna nisaidia kuvutia wenzangu. Nywele safi na zenye harufu nzuri huongeza mvuto wangu wa nje na kunifanya niwe na tabasamu maalum kila ninapokutana na watu. Tabasamu hili huonyesha furaha na kujiamini. Hali inayonifanya wengi wafurahie kuwa karibu nami. Kwa hivo kutunza nywele situ swala la usafi bali nisehemu ya kujidhamini na kujieshimu. Huniwezesha kujiwasilisha vyema kwa kijamii na kuimarisha mahusiano yangu na watu wengine.

Mahali pa kihistoria ninapopenda kutembelea ni kariandusi prehistoric site iliyoko nakuru. Kenya, sababu ku ya kutembelea mahali hapa ni sifa zake na kipekee za kuhifadhi historia ya mwanadamu. Kariandusi ni mojawapo ya maeneo ya kale sana barani Afrika, ambapo mabaki ya binadamu wakale na zana walizotumia zimegunduliwa. Mahali hapa ni hazina ya marafiki kuhusu safari ya wanadamu kutoka zama za mawe hadi maendeleo ya kisasa. Ninapohisi kiu ya maarifa kuhusu historia ya binadamu, kariandusi hunivutia kwa nguvu na tamani kuona kwa macho yangu, mabaki ya zana za mawe, mifupa ya wanyama, wakale na mazingira ambayo binadamu wa kwanza waliishi. Kupitia ziara hii, ningepata fursa ya kuelewa ngazi mbalimbali ambazo mwanadamu alipitia kutoka kwa maisha ya uwindaji na ukusanyaji hadi hatua za kwanza za ustaarabu. Zaidi ya hayo, kariandusi ni mahali pa utulivu na uzuri wa asili. Mandhari yake ya milima na bonde la rift kutoa mazingira bora ya kutafakari na kujifunza. Kutembelea mahali hapa si tu kujiburudisha, bali pia ni safari ya kiakili na kihisia kuelekea asili ya mwanadamu. Kwa hivo, kariandusi si tu kivutio cha kihistoria, bali ni darasa la wazi kuhusu maisha ya binadamu wakale. Ni mahali ambapo historia huishi na ninatamani sana kutembelea ili niongeze maarifa yangu na kujihisi sehemu mzuri ya safari ya mwanadamu kuelekea ukamilifu.

Rangi ninayoipenda ni rangi nyekundu, hii si rangi ya kawaida tu, bali ni rangi yenye maana kubwa kwangu binafsi, sababu kuu za kupenda rangi hii nyekundu ni, inaashiria timu ninayoshabikia. Nyekundu ni rangi ya timu yangu, bedo, na kila ninapoiona, ninahisi mashikamano na fahari ya kuwa shabiki wa kweli. Hunipa hisia nzuri, ninapoiva, nyekundu najihisi nikiwa na nguvu, nikiwa na furaha na nikiwa na ujasiri kujieleza maana nyingine ni kuwa rangi ya kujivunia, nyekundu hunifanya nijivunie mwonekano wangu, ni rangi inayonivutia macho na kuleta mvuto wa kipekee sababu nyingine ni huchochea upendo wa moyo wa ushindi. Nyekundu ni rangi ya mapenzi ushindi na msisimuko. Unikumbusha kuwa na moyo wa kupambana na kushindi.

Mimi hupenda kuongea kuliko kuandika sababu ni kwamba kuongea huniraisisha mawasiliano na kuniwezesha kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Kuongea hunihifadhia muda. Badala ya kutumia masaa mengi kuandika naweza kueleza mawazo yangu kwa haraka na kwa ufasaha kupitia mazungumzo. Kuongea hunipa nafasi ya kujieleza kwa hisia sauti na msisitizo ambao huleta uwelewano wa haraka kwa anayenisikiliza. Kuongea hujenga ujasiri, ninapoongea najihisi mwenye nguvu na ujasiri wa kusimama mbele ya watu bila uwoga. Mazungumzo hunijengea kiakili na kijami na kunifanya niwe na uwezo wa kushiriki mjadala na kutoa hoja zini uzitu. Kuongea hunihamasisha mawasiliano ya moja kwa moja. Huniwezesha Huniwezeshea mawasiliano ya papo kwa hapo. Ambapo naweza kujibu maswali, kueleza mawazo na kuelewana kwa uraisi. Hunichochea usiano wa karibu na wasikilizaji wangu hasa katika mazingira ya kazi, shule au jamii.

Usiku kabla ya kulala, mimi hujipanga kwa ajili ya siku ifuatayo. Hii nisehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwani mimi hunisaidia na mpangilio mzuri wakuanza siku mpya kwa utulivu na ufanisi. Kujipanga kwa siku ijayo, huangalia ratiba yangu ya kesho. Najua nishughuli gani inazozingojea, muda waku mikutano, kazi za nyumbani au kazini na majukumu mengine. Huandaa vifaa au mavazi ili kuokoa muda asubui. Huandaa kila kitu usiku iwe ni nguo za kuvaa au nyaraka za kazi. Huandika mambo muhimu kama kuna kazi au wazo ambalo sitaki kusahau. Huandika kwenye daftari au simu. Kukamilisha kazi zilizobaki. Kuangalia kazi za siku hiyo. Kama kuna jambo ambalo sikuweza kukamilisha mchana, huitaji kulimaliza kabla ya kulala. Kuhakikisha kila kitu kiko shwari. Nyumba ikiwa safi, simu ikiwa imechajiwa na akili ikiwa imetulia, hujenga mazingira bora kabla ya kulala. Kumaliza kwa maombi. Kumuomba mwenyezi mungu, hii ni sehemu ya kiroho ambao hunipa amani ya moyo. Kuomba kwa shukrani kwa siku iliyopita na kuomba ulinzi wa baraka kwa siku inayofuata. Hujitafakari, hujiuliza ni nini kilikwenda vizuri na nini kilienda vibaya. Na ni nini naweza kuboresha na kujifunza kutokana kwa kila si.

Ndiyo, ni na kitu cha dhamani cha kuhifadhi. Kitu ambacho ni cha dhamani cha kuhifadhi ni mkufu wakipekea alionyachia babu yangu. Situ kipande cha mapambo, bali ni uridhi wa kiistoria na kiroho kwangu. Babu yangu alinyachia mkufu huu kwa upendo mkubwa. Haka niambia ni mfali kwa makini. Aliniambia kwa mkufu huu, utanilatia baati nzuri maishani mwangu. Na kwa kweli, nimekua nikiona kama ishara ya matumaini na ulinzi. Kila ni napouona mkufu huu, unikumbusha babi yangu na maneno yake ya hekima Unipanguhu na utulivu, hasa ni napukumbana na changamoto au mamuzi mangumu Mkufu huu ni kama kinga ya kihiroho, unifanya nijihisi salama na mwenye imani Nisemu ya utampulisho wangu na huleta hisia za faraja na kukaribu wa familia yangu.

Nilizaliwa katika eneo na kipope, ililokuwa ndani ya kaunti ya nakuru. Nisehemu yenye utulivu, uzuri wa asili na kumbukumbu nyingi za ututoni, ambazo bado zinanipa furaha hadi leo. Nilisomea katika shule ya karibu na nyumbani, ambapo maisha yalikuwa raisi, lakini yenye mafunzo mengi. Shule hiyo ili enelea katika maadili, nidhamu na urafiki wathati na wenzangu Tulikua tukitembea kwa miguu kuenda shule, tukicheka na kuimba njiani Hali ili onijengia mashikamano wakijami mto elementaita ni moja wapo ya vivutio vikubwa vya eneo letu maji yake tulivu na mandhari yake ya kuvutia huleta watalii kutoka sehemu malimbali wanyama waporini kama twiga, punda mulia na swala huonekana na mtu Tuchangia uzuri wa mazingira ndege wa rangi tofauti tofauti kama flamingo, pelikan na bata maji hujaa kwenye mto wakati wavua Tukio la kuvutia sana msitu wa dalemea ulioko karibu kuongeza uzuri wa eneo kwa miti mirefu hewa safi na sauti ya za ndege wa porini Kumbukumbu za utotoni Tulikuwa tukicheza michezo ya kuogelea kwenye sehemu salama za mito Tukifurahi maji na kujifunza ujasiri mipira ya karatasi tulio itengeneza kwa mikono yetu wenyewe Ilikuwa chanzo cha furaha na ubunifu Tulicheza kwa moyo mmoja bila kujali hali ya kifedha michezo hiyo ilitufundisha ushirikiano, urafiki na furaha ya maisha ya kawaida Wakati wa kurudi nyumbani Wakati wa kurudi nyumbani napenda kurudi wakati wa mvua ni kipindi nachokipenda sana kurudi kikopemi hio ndo wakati ndeg huhama na kurudi kwenye mto elementaita Maandhari hubadilika, maua huchanua na hewa hua safi Hali inayonifanya eneo hilo kuwa la kuvutia zaidi Nikipindi cha kutafakari, kutembelea familia na kufurahi uzuri wa asili ambayo Huamsha kumbu kumbu za utotoni.

Timu ninayoipenda ni Manchester United. Manchester United ni moja ya timu maarufu na yenyemafanikio makubwa duniani. Ikiwa na mahitaji mengi, yandani na kimataifa. Bruno Fernandez ni mchezaji wake, wa sasa na mbeumu. Sababu za kupenda timu ni kwamba inauishindi wa mara kwa mara kuleta furaha na kujivunia kama shabiki. Wachezaji wenye vipazi huifanya timu iwe ya kuvutia nayenyeushindani. Historia kikombe vingi huonesha ukubwa wa heshima na klabu duniani.

Sina kipawa cha kuimba, lakini ninapenda uimbaji sana. Ingawa sina kipawa cha kuimba, uimbaji ni kitu ninachokipenda sana. Kila ninaposikia watu wakiimba, kwa sauti nzuri, ninahisi kuvutiwa na kugusiwa na hisia za ndani. Kukosa kipawa, lakini kupenda sana. Sina uwezo wa kuimba vizuri, sauti yangu si ya kuvutia, wala siwezi kufuata midundo kwa usahihi, lakini mapenzi yangu kwa mziki ni ya dhati. Na mara kwa mara, hujikuta nikisikiliza nyimbo kwa muda mrefu bila kuchoka. Ninapouona watu wakiimba kwa ustadi nahisi wivu mwengi. Si kwa chuki, bali kwa hamu ya kuwa ninakipawa cha kama hicho. Wivu huu unifanya nitamani kujifunza hata kama siwezi kufikia kiwango changu kuamsha ari ya kujaribu. Mziki hunipa faraja, msisimuko na kutumaini hasa nyimbo za ujumbe na matumaini au mapenzi. Huwa napenda kuimba pekee yangu hata kama siwezi kwa sababu hunisaidia kuachilia hisia na kujiskiza uhuru. Kukosa kipawa cha kuimba kumenifundisha kuthamini vipawa vya wengine na kuwa mfuwasi wa sanaa kwa moyo wa dhati. Huwa nafurahia kushiriki matamasha, kusikiliza nyimbo mapya mpya na kuunga mkono waimbaji wanaochibuka.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huchagua kufanya mambo yanayonipa, utulivu, wakiakili na kuchotia fikra za kijami. Ni muda muhimu wa kupumua, kutafakari na kungaana na wengine. Kutembea na marafiki, huniwezesha kupumzika, kutoka shughuli za asubuhi, huku nikifurahia, mazungumzo ya kirafiki. Hujenga urafiki wa dhati, huondoa msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kushiriki hisia na mawazo ya uhuru. Ni meditation, hunisaidia kutuliza akili na kujiweka sawa kiakili na kihisia. Kutotia umakini utaratibu, hisia na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na siku kwa ari na mtazamo chanya. Kuchukua muda kuzungumza na wenzangu kuhusu maswala yanayokumba nchi yetu kama uchumi, siasa, elimu na afya. Mazungumzo haya, hunipa nafasi ya kuchangia mawazo ya kujenga, kusikiliza mitazamo tofauti na kuhamasisha mabadiliko chanya. Ni njia kukuza uzalendo, kuelimishana na kuunda mitazamu wa pamoja kuhusu mstakabali wa taifa letu.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipia vipia. Kujaribu vyakula vipia vipia ni moja ya mambo ninayofurahia sana. Ni safari ya ladha, utamaduni na maarifa mapia ambayo hunipanua fikra na kuniletia furaha kipeke. Kila chakula kipya, huleta latha ya kipekee. Iwe ni tamu, chachu, au yenye, vyungo vya kuvutia. Hii hunisaidia kuelewa tofauti wa mapishi duniani. Na kunifanya niwe na heshima kwa tamaduni mbali mbali. Napo jaribu chakula kipya hujifunza mbinu mpya za kupika kama kutumia viungo tofauti tofauti au mitinde ya kupika isio ya kawaida. Hii kunifanya kuwa mbunifu jikoni na mara nyingine ujaribu kuiga mapishi hayo. Nyumbani kwa mtindo wangu. Vyakula ni sehemu ya utambulisho wa jami. Kujaribu vya kula vipya hunisadia kuelewa maisha ya watu na tamaduni tofauti za kihistoria na mila zao. Kwa mfano, chakula chakisasa kina viungo vikali, chaki arabu kina harufu ya viungo vya kipeke, na chaki afrika kina latha ya sili ya upishi wa kiinyeji. Kila sahani mpya ninayoionja hunifanya ninatafakari kuhusu mchanganyiko wa viungo, mwonekana wa chakula na jinsi latha inavyoweza kubadilika kulingana na mazingira. Hii huniongeza maarifa na kunifanya niwe na mtazamo mpana kuhusu chakula kama sana.